Najilinda kwa vitisho vya mtandao kwa kutumia nywela imara na saa kipekee. Kuepuka kufungua viunganishi au faili visifijulikana kuhakikisha taarifa zangu binafsi zinalindwa na kutumia programu za usalama. Pia inakua makini na inachoshiriki. Mtandaoni na kuhakikisha mifumo yangu inasasishwa mara kwa mara.

Kwa kawaida na sherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye Amani. Napenda kuisunguka siku hiyo na watu wa karibu kama familia na marafiki wachache. Tukicheka na kushukuru uhai. Sina lazima ya sherehe kubwa. Furaha yangu kubwa ni Amani Tua njema na wakati mzuri pamoja. Mara nyingi chakula kizuri au keki ndogo. Inatosha Ilimuradi mweo uwe na shukurani. Muhimu zaidi kwangu ni kutafakari safari yangu ya maisha. Na kuomba heri kwa mwaka mpya wa maisha.

Mvua inaponyesha. Moyo wangu husimama kidogo kusikiliza sauti yake. Siipendi wala siichukii. Mvua. Bali huyaheshimu kwa namna inavyo tuliza nafsi. Napenda siku za mvua za jioni. Dunia inapo nyamaza na hewa kua laini. Mvua unibadilishia mipango kwa kunirudisha ndani. Kunifanya ni kutane na mawazo yangu. Sauti ya matone ya mvua kunipa amani, kunikumbusha kuwa hata katika ukimia kuna uzuri, unawendelea, kunyesha.